Mimi kwa sasa napenda kuandika kwa kompyuta. Hii ni kwa sababu kompyuta imekua chombo ambacho kinatumika sana kwa uandishi. Tena ukiandika kwa kitabu, itabidi sana uandike tena kwa kompyuta. Kwa hivi namaanisha utakua umefanya kazi mbili. Kompyuta siku hizi ni rahisi kutumia na watu wameifahamu kwa weledi.

Kusubiri kwa kwenye mstari si jambo mbaya hili ni jambo la kawaida wakati sana kuna msongamano wa gari ama watu. Kwa hivyo kwangu hili ni jambo la kawaida mimi hutumia huo wakati kufikiria na kupanga mambo yangu ambayo yanakuja hapo mbeleni kwa hivyo sina shida haswa kupiga mstari.

Mimi napenda kuenda sinema wakati mwingi. Napenda kuenda sinema mara moja kwa wiki, hiyo inamaanisha ni kama mara nne kwa mwezi. Sana sana wakati wa weekend ni wakati ambao unafaa sana watu kuenda kutizama sinema. Haswa Jumapili jioni, masaa ya jioni.

Ndiyo, mimi napenda kwenda kwenye pwani. Pwani tunapata kuna ziwa. Ambalo ni kubwa sana. Wakati tunapiga pizi huko ama kuogelea, unapata raha sana. Tena wakati wa likizo, hii ndio inakuanga wakati mwafaka sana. Kwenda kutembea pwani.

Ndiyo, mimi hutumia video kwa mawasiliano kwenye mikutano yangu na wakubwa wangu ama wadogo wangu natumia video kwenye programu ambazo tunazitumia kikazi. Pia mimi hutumia video ninapopigia watoto wango simu. Siku hizi kuna programu ambazo zinawezesha watu kuonana ana kwa ana wakipigiana simu.

Pahali ambapo ningependa kutembea pa kistoria ni pale kwa chimbuko la binadamu. Inasemekana kwamba binadamu alitoka pahali pamoja huku Afrika. Na hapo ni pahali ya mbapo watu wanapajua na wanapaona. Alafu kuna wanatafiti, ambao wamefanya tafiti inayo onyesha ni kweli kuwa wanadamu walianzisha maisha yao pahali pale.

Chumba changu cha kulala sikikubwa sana lakini kina nitosha mimi. Kwenye chumba changu cha kulala kuna kitanda kimoja na hicho kitana kina matres moja. Pia kwenye chumba changu chakulala kuna pahali ambapo mina hifadhi nguo zangu na kiangalia vizuri chumba changu cha kulala kina urefu wa futi kumi na ni mraba futi kumi na futi kumi.

Msimu wa mwisho wa mwaka huu ndio msimu ambao naupenda zaidi. Hii ni kwa sababu watu wengi wanakuwa kwenye likizo. Tena watu wengi wanatembea mahali pengi na kazi nyingi zinakuwa zimefungwa. Kwenye nchi yetu watu wanatilia haya mambo maanani sana kwenda likizo na kustarehe na watu na kuukaribisha mwaka mpya.

Ndiyo napenda sana kula popcorns. Popcorns inapatikana kwa kirahisi kwenye tuko sisi. Sababu mahindi ambayo yanatumika kutengeneza popcorns yanapatikana kwa urahisi hapa. Tena kuna wapishi wengi. Tena pia mimi najipikia kwangu nyumbani pili nazitia ladha nzuri na tamu nazipenda sana popcorns.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, mimi huja na ratiba. Hio ratiba naiandika chini na inaonyesha vizuri jambo ambalo natakiwa kuwa nalifanya wakati huu na wakati unaokuja. Kwa hivo ratiba ni kitu muhimu kwa hiyo tena fanya kazi.

Mimi nasherehekea mafanikio ya timu yetu ya riadha. Mimi nafurahia tunaungana na marafiki zangu tunazunguka tukishangilia ushindi wao. Hivi ni kwa sababu riadha ni mchezo ambao napenda sana kwenye sisi tunatoka na tunauthamini sana. Natumiwa na watu wengi sana wakihitimu kwenye huo mchezo mzuri.

Kinywaji ambacho mimi nakipenda kukinywa ni chai ya maziwa sana sana asubuhi. Chai ya maziwa ambayo haina sukari naiona ikiwa tamu sana na mimi napenda kuikunywa na inanipea nguvu ya kuanzisha siku yangu kwa sababu ni nzuri sana.

Haa, simu yangu ni kitu muhimu sana kwa maisha yangu. Kwanza ni mwasiliano. Nawasiliana na jamii, nawasiliana na watu wangu wakikazi, nawasiliana na kila mtu kwenye video, kwenye mazungumzo kila kitu. Kitu ingine ambacho natumia simu yangu ni kwenye biashara. Simu imekua kitu ambacho kinatumika sana kwa biashara kupokea na kutuma pesa. Kwenye eneo letu la dunia sababu imekua urahisi kuna programu nyingi sana ambazo zimetengezwa zinawezesha simu kutumika kibiashara.

Ndiyo ninaweza, lakini itakuwa ngumu sana. Aaah nawaza kwamba kutoka asubuhi mpaka jioni bila kutangamana na teknolojia kwa wale ambao tumezoea, ni ngumu sana lakini inawezekana. Hakuna jambo ambalo, mtu anaeza litia maanani na limshinde.

Vile vitu zaidi napenda kununua ni viatu. Niko na viatu vingi sana. Viatu aina ya spoti. Hili ni kwa sababu napenda sana hivyo viatu. Na naona ziko na mwonekano mzuri. Viatu aina za spoti. Siku hizi watu wamezipenda sana. Na pia mimi sijaachwa nyuma.

Ndiyo, mimi napenda kucheza michezo ya umbao. Mchezo ambao mimi naupenda sana ni mchezo wa aina ya chess iyo ni mchezo ambao unatumia akili sana na tena, hauna haraka. Unatumia mawazo. Wakati mtu anaposhinda, unajisikia uko vizuri sana na unafurahi.

Kumbukumbu ambayo mimi naifahamu, naikumbuka sana utotoni mwangu ni mchezo. Mimi nilikuwa napenda sana kucheza na wenzangu, haswa wakati wa mvua. Kukiwa na mvua, tunaenda nje, tunarukaruka, tunanyeshewa, tunarushiana matope, tunaanguka kwenye maji ya mitaro. Huu ni mchezo ambao mimi mwenyewe nilikuwa naufurahia na tena naukumbuka vizuri sana.

Kuanzisha muradi mpya kazini jambo la kwanza kufanya ni kufikiria ukishafikiria na kupata majibu unayaandika chini, kisha unayapeleka kwenye wakuu wako. Tunapanga mikutano, tunaongea na tunadadisi hayo mawazo ambayo niko nayo. Na kisha tukiona ni mambo mazuri, tunaendelea. Tukiona hayawezi saidia, tunawachana nayo.

Mfanya biashara bora zaidi mwenye najua anaitwa Mr. Moya. Huyu ni jamaa ambaye alianzisha kampuni kidogo sana ya kukodisha pesa kwa watu wanyonge. Ameweza kuifanya hiyo kampuni ikakua kubwa na kwa sasa tunapoongea amekua na benki kubwa sana. Hiyo benki ambayo inaitwa Family Bank inakodisha watu pesa nyingi sana na kuwekeza kwa kiwango kikubwa sana. Tunapoongea sasa, huyu jamaa ni bilionea na kwa sasa anasaidia jamii kwa mambo kadha wa kadha kama kurudisha shukrani.

Ndiyo, mimi ni mpiga kura. Nimepiga kura kwa muda sasa sababu nimefikisha miaka, nimepitisha miaka kumi na nane. Hapa kwetu lazima ukuwe na miaka kumi na nane ili upate kitambulisho ambacho kitakuwezesha kuchukua kura na kupiga iyo kura. Nashiriki katika uchaguzi mwingi na nimeweza kuchagua viongozi ambao mimi nawataka.

Mimi hufanya marafiki wapya kupitia mitandao. Unapoona mtu wako kwenye mitandao na mnaweza kushirikiana ama kuongea kidogo. Unafanya request na anakuwa rafiki yako. Ukiona mtu mnaweza elewana hapa na pale, unaendelea kuchukua number na mnakuwa marafiki.

Mimi nina uwezo wa kutoufatisha maisha yangu ya kibinafsi na maisha ya kazi nimeweka wakati ambapo kutoka asubuhi mpaka jioni ni wakati wa kazi. Na kutoka jioni hadi ninapolala ni wakati wangu binafsi. Hii ni ratiba ambayo mimi mwenyewe nimeiweka na naifuata bila kusita.

Mimi napenda sana aina ya muziki na muziki ambao naupenda ni muziki ambao unaitwa Rumba. Huo ni muziki ambao umetoka nchi ya Kongo na umesambaa sana kwenye sehemu yetu ya nchi. Huu muziki ni muziki ambao una mawaidha na unaweza kusikizwa na mtu yeyote. Unatilia sana maanani adabu njema kwenye jamii.

Uzoefu wa kutumia kompyuta ndio umenifunza zaidi ambapo ninaweza kuandika programu ambazo zinaeza tumika na wafanyakazi na watu wengine. Hili imetoka na masomo yangu ambao mimi mwenyewe nimeyatafuta ya utumizi wa kompyuta na kuandika programu za kompyuta.

Mji ambao ningependa kutembelea katika dunia ni mji wa Parie. Huo ni mji ambao uko nchini Ufaransa. Ni mji ambao na uenzi kulingana na ile historia nimesikia. Hawa wafaransa ni wapenda watu ni pahali pazuri pakujivinjari na kutembea.

Jambo ambalo mimi hulichukua majukumu ambalo mimi hulichukua ili niweze kuongeza uzalishaji wangu ni kuwakikisha kwamba naendelea na mafunzo siketi chini ati sijifunzi tena ama sitafuti ujuzi zaidi. Nashirikiana na watu ambao wakona uweledi ambao wanajua zaidi kunishinda nanongonezana na wao na wananiipa mawaidha zaidi ambayo mimi najifunza kufanya kazi zangu.

Habari nyingi nazipata kwenye mtandao wa X. X ni mtandao mbao ulitengenezwa na umenunuliwa na Elon Musk. X ikona uhuru sana wakosambaza habari bila vizingiti ama kuzuiwa na yeyote. Kwa hivyo mimi hutumia mtandao wa X kupata habari nyingi.

Jambo ambalo mi hufanya kuwatia moyo wenzangu ni kuwaketi chini na kuwaelezea mambo ambayo yanaweza kuwa ni mazito. Nikiona mtu anadhohofika ama ako chini naenda namuongelesha namuonyesha kwamba ipo siku mambo yatakua mazuri namuongelesha na mpa mawaidha vizuri.

Mimi napenda kusimamia. Mimi ni kwa sababu nimekomaa sana kwa kazi yangu na ni kona wadogo wengi chini yangu. Hawa ni watu ambao wananitegemea mimi kuwapa mawaitha ya kikazi. Kwa hivo, inakuja kwamba lazima niwasimamie na niwapee mwelekeo. Kwa hivo, mimi napenda kusimamia.

Mimi nataka kufikia cheo cha juu zaidi ambacho ni cheo cha umenija kazini kwetu. Hii ni kwa sababu niko na ujuzi na uzoefu wa miaka mingi ambapo nimefanya kazi na watu wengi wako chini yangu. Kwa hivyo naona ya kwamba ninge furahi sana nikipata cheo kikuu zaidi cha umenija.

Mimi katika kazi zangu ambapo nafanya kazi na watu wengi ambao wako chini yangu nahimiza umuhimu wakufanya kazi pamoja kama timu natia mikakati ambayo inafuatwa kuhakikisha ya kwamba kila mtu ako anashirikiana na wengine ili kufanya mambo yote yatimiye.

Mimi sana sana napendelea pahali ambapo pamekimya, pahali ambapo pametulia, pahali ambapo hapana makelele hata kidogo. Hii ni kuniwezesha kufanya kazi inavyostahili, ama kushirikiana na watu wengine, ama kufanya mkutano na watu wengine.

Mimi usafiri ambo ninaoutumia kila wakati ni usafiri wa gari. Nipo na gari langu mbalo naliutumia kila siku kuenda kazini. Aaah. Inanichukua muda wa nusu saa kutoka kwangu hadi kazini kwenye nafanyia kazi. Kwa hivyo natumia gari langu kuenda kazini.

Programu ambao mimi huitumia wa simu ni Whatsapp. Huo ni ni programu ambao inasaidia watu kupiga simu, kuandika ujumbe na hata kuongea na watu wengine na hata kufanyia mikutano. Kwa hiyo programu ambao naitumia sana kazini ni Whatsapp.

Harufu ninayoipenda ni harufu ya maua. Hii ni harufu ambao haijatiwa kemikali hata moja. Unapopanda maua yanatoa harufu ambao inapendeza kila wakati. Hata ukiyaweka maua kwenye nyumba yanaleta mvuto na harufu nzuri sana. Harufu ya maua naipenda.

Kitu ambacho kinanipa motisha katika kazi ni kuona kazi yangu ikizaa matunda. Kazi ambayo nimeanzisha kutoka chini na nimeijenga mpaka juu nikiona ikileta faida kwangu binafsi, kwa wenzangu na kwa kazi yetu yote kijumla.

Lugha ambao ningependa kujifunza ni lugha ya Kichina. Hii ni kwa sababu China imekuwa nchi ambao inakuwa kwa zaidi sana. Na watu wengi wameanza kusafiri kwenda Uchina kununua mizigo na kuileta nchini mwao. Kwa hivyo lugha ambao ningependa kujifunza ni Kichina.

Ndio nimeweka picha zangu mitandaoni lakini si mingi ni picha yangu binafsi. Lakini nachunga sana hizo picha zisije zikatumika vibaya. Kuna watu ambao wanadukua programu na wanatumia picha za wenyewe vibaya. Nimeweka picha kadhaa tu zangu mwenyewe.

Chakula ambacho nakipenda mimi mwenyewe ni chakula ambacho kina ladha tamu. Ladha ambayo inapendeza hata ukila hicho chakula mwenyewe unafurahia. Chakula hicho lazima kuwe kimepikwa vizuri sana na kikawekwa viungo viungo ambavyo vinakifanya kikue kitamu zaidi.

Mimi huwapokea wafanyakazi wapya kwa kuwapatia kitu ambacho tunakiita tour. Ni kuwaonyesha kila mtu na kuwajulisha na kila mtu ambaye anafanya kazi kwenye ofisi. Na kuwaonyesha kila sehemu ya hiyo ofisi, kuanzia mlangoni hadi kwenye ofisi ya wakuu wetu.

Jambo ambalo mimi hulifanya kujitunza ni kufanya mazoezi. Wakati kama huu, najipata najitayarisha kukimbia. Na ni kukimbia kwa upole sana, si kukimbia sana kama mwanariadha. Ili mwili wangu ukuwe mzuri na ukuwe umekomaa mzuri sana. Napenda sana kukimbia.

Chumba ninachokipenda kwenye nyumba yangu ni chumba changu cha kulala. Hii ni kwa sababu unapatanga nafasi nzuri sana ya kupumzika. Kwenye chumba changu cha kulala kuna kitanda kizuri na kwenye kitanda kuna matress nzuri sana ambayo nikilalia napumzika vilivyo.

Mchazaji ambaye nathamini sana wa vikapu mchazaji bora zaidi anaitwa Hayati Kobe Bryant. Huyu ni mchazaji aliyetokea nchi ya Amerika ama Marekani ambaye alicheza kwa muda mrefu kabla ya kifo chake. Alikuwa na uzoefu mzuri sana wa kufunga vikapu vingi kwenye mechi. Alikuwa anasisimua watazamaji kweli kweli.

La, mimi sivai miwani hii ni kwa sababu sina matatizo yoyote ya macho yangu. Miwani inavalia haswa sana wakati mtu ako na shida ya macho ama ulemavu wa macho sanasana lakini kwangu mimi sina huo ulemavu.

Mimi hupokea maoni kwa watu wengine kwa uzuri na moyo mkujufu. Hii ni kwa sababu watu wengi wakikuambia jambo ni kitu ambacho wamekitazama kwako kwa muda na kama mtu hana roho mbaya, ana kwambia hilo jambo kwa roho nzuri. Kwa hivo nalichukulia vizuri, mambo ambayo naambiwa na wengine.

Ndiyo, nina ndege wa kufungwa nyumbani. Hao ni aina ya kuku. Kuku ni aina ya ndegie ambaye amefugwa nyumbani ili kutaga mayai na kupatia watu nyama. Kwaivo mimi ninao kuku wengi na hao kuku saizi wako na vifaranga wao.

Zana ambazo natumia kila siku za dijiti ni simu na kompyuta sana sana. Hizi ni zana mbili ambazo zimekuwa zikitumika kwa muda mrefu na watu wengi wanajua kuzitumia. Hapa tena kwa ili kupata maelekezo na kuelekeza kazi.

Ubusiano naujenga kwa kushirikiana na wengine kazini wenzangu wawe mbele yangu au nyuma yangu na hakikisha kwamba tukona ushirikiano mzuri na wao. Hao ni watu ambao nawaomba mawaidha mara kwa mara nao pia wananiomba mawaidha ya kikazi na tunashirikiana na wao.

Hapana, mi siishi pahali nilipozaliwa. Mimi nimehamia pahali pengine kikazi na nimeweza kujiendeleza pahali ambapo nimejinunulia mimi mwenyewe. Si kwamba sitembei pahali nilipozaliwa, lakini kwa sasa siishi penye nilizaliwa.

Kitu kipya ambacho ningependa kujifunza ni kuendesha ndege. Ili ni wazo ambalo nimekuwa nalo kwa muda mrefu. Ningependa kujua kuendesha ndege ili kuweza kubeba watu abiria. Wakati mwingine ningetaka kununua ndege langu mwenyewe, na singetaka kuwa nakomboa rubani, na ningetaka kuwa rubani wangu mwenyewe.

Njia ninayotumia kupumzika ni kulala. Kila wakati ninapochoka nakuja kwangu chumbani najilaza nalala. Hii ni wakati napata kupumzika na kutulia mawazo yangu yote yanatulia vizuri. Haijalishi kama ni jioni ama ni usiku lakini najipa muda wa kidogo wa kulala aina ya powernap. Na wakati nalala hivo nikiamka najihisi mwenye nguvu na mwenye furaha.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi huangalia ratiba yangu na kuilainisha na mambo ambayo natakiwa kuyafanya. Ratiba yangu, nahakikisha ipo na kila kitu ambacho mimi natakiwa kuwa nakijua na nakifanya. Na kama kuna kitu kiko kando, nakirekebisha.

Mimi natazama video kwenye YouTube. YouTube ni programu ambao iko na video nyingi sana za mafunzo, za nyimbo, za dini, za kila kitu ambacho kila mtu anaezataka kuziona. Zile video ziko pale na zinasaidia sana.

Mimi na shugulikia makosa vipasavyo. Kwanza ni kujua makosa ni yepi yamefanyika. Nani anayafanya? Na ya mefanyika kwa matumuni gani? Mtu alikua anataka kuyafanya kimakusudi ama ni makosa tukukosea kule kwa kawaida. Kama ni kawaida, tunatatua hilo jambo na maisha ya naendelea. Lakini kama ni kwa kutaka kufanya makosa kiolela, lazima kue na mpango wa kupanish huyo mtu.

Utaratibu wangu wa jioni unakuanga unafanana hivi. Kwanza nikifika nyumbani, nabadilisha nguo zangu za kazini navaa za nyumbani. Kisha nafanya mazoezi kidogo kama kukimbia nje kidogo. Halafu narudi na keti chini na familia yangu, tunakula chakula cha jioni. Kisha tukila chakula cha jioni, tunajulianq hali, tunaketi, tunawaza pamoja, na tunatazama televisheni. Tunatulia mpaka saa sita hivo za usiku, mpaka tunalala. Anakuwa na furaha zaidi.

Mimi hutengeneza filamu ambazo zinaonyesha watu umuhimu wa mazingira. Watu huku kwetu wanakata miti sana na naonyesha uharibifu na matokea ya uharibifu wa mazingira. Ukikata miti sana, kuna kuwa kuna kauka na mvua haipatikani. Na kama mvua haipatikani, chakula nacho hakitapatikana kutakuwa na njaa na watu wataisha.

Nashughulikia kazi za dharura kwa kuzipa kipaumbele nahakikisha ya kwamba nimezitimiza vilivyo vinavyotakiwa kutimizwa kwa sababu ukitilia wasiwasi kidogo utapata mambo mingi yataharibika sababu mambo ya dharura yanatakiwa kufanyika wakati yanavyotakiwa kufanyika ambapo ni papo hapo.

Mimi napena kuwasiliana na watu kwa simu. Kuwapigia simu, kuwaandikia barua pepe, na hata kuwatembelea. Sana sana kwa wakati huu napata simu ndiyo inatumika zaidi, unatumia programu, kuwapigia video, kuwajulia hali kwa kuwaandikia barua fupi na ujumbe mfupi ili kuweza kujua wanaendelea vipi.

Ndiyo, mimi napenda kupanda milima sababu niko nanguvu, natena natumia wakati kama huo kujifurahisha. Napenda kupanda milima nikiwa na watu katha, si mimi peke yangu kwa sababu inachukua muda vizuri na mnapoteza wakati vizuri sana, munapo panda milima.

Mpira wa besiboli kwenye nchi yetu unachezwa nyakati za Julai. Hii ni wakati ambapo timu zenyu zimebobea zinakutana kwenye finali. Hizi timu zinakuwa zimetoka kwenye mikoa na zinakutana kwenye mji mku wetu. Watu wengi wanakuja wanashiriki na kuchangilia kushangilia timu zao ambazo zinafanya vizuri sana. Na wakati wanashinda wanapata pesa mzuri sana.

Wakati ninaoupenda zaidi, majira ninayoyapenda zaidi ni majira ya mvua. Huu ni wakati ambapo mimea imekomaa, hakuna mvua nyingi, hakuna jua nyingi, na watu wanajitayarisha kuvuna. Kukiwa na jua mingi hakukaliki na tena kukiwa na mvua mingi au masika tena hakukaliki. Kipindi hiki cha mvuli kinasaidia watu wakue, wanafanya kazi zao vizuri sana bila tashwishi lolote. Huu ndiyo msimu ambao mimi naupenda zaidi.

Mimi nimezaliwa kwenye mji mdogo, ambapo hakuna watu wengi, wala mambo mengi yanaendelea. Watu wengi humo kwenye kijiji changu ni wakulima, ambao wanajikimu kwa ukulima na kufuga wanyama wadogo. Na kumbu kumbu zangu za nikikua kwenye kijiji hicho, ni za furaha zaidi zaidi. Na ningependa kurudi uko, ndiposa, lakini sikai huko kwa sasa.

Mimi napenda kuwa mahali patulivu ambapo kuna watu ambapo wanafanya mambo yao bila kuhitilafiana na watu wengine. Mahali ambapo unapata wakati wa kupumzika bila wasi wasi wowote ama kuingiliwa na mtu yeyote. Hapo ndipo pahali ambapo mimi napapenda.

Napenda kitanda kizuri. Kitanda kizuri ndicho kinafanya mtu alale vizuri bila kuumia mwili pahali popote. Unapolalia kitanda kigumu unapata wakati mwingi una maumivu na haya maumivu yanaeza kufanya mwili wako usiweza kufanya kazi vizuri. Kwa hivyo napenda pahali pazuri pa kulalia.

Makosa nina yashugulikia kwa kuya angalia kwa mtazamo mkubwa. Mtu ambaye amekosea namuita nambrekebisha na kama ni mimi mwenyewe nimekosea, naomba msamaha na nashirikiana na wengine ili kuhakikisha kwamba yale makosa hayata jirudia tena.

Nywele zangu nazishughulikia mara moja kwa wiki. Hii ni kwa sababu nywele zangu zinamea haraka sana na nisipozishughulikia zinaeza kaa kama hazijakaa laini vizuri. Kwa ile kazi ninayoifanya muonekano ni kitu cha maana sana na ndiposa tunafanya wa mara moja kwa wiki.

Ndiyo, mimi napenda kula samaki, sababu samaki ako na lishe bora zaidi. Na mtu ambaye anakula samaki, mwili wake unakuwa vizuri sana. Na kila wakati unapoikula, unapata lishe bora zaidi kwa mwili wako. Pia watoto wanatakiwa kupewa samaki.

Ndiyo, mimi napenda kuendesha baiskeli. Hii ni kwa sababu baiskeli ni kitu ambacho kinafanya mtu afanye mazoezi. Ata na ni mfumo wa kuwasiliana kutoka pahali pamoja hadi pengine kwa urahisi sana. Kitu ambacho natumia kwa baiskeli ni nguvu tu, na hutumii fedha nyingi.

Ninapo anza kazi yeyote, jambo ambalo mimi huishughulikia ni kuangalia ratiba yangu. Ratiba yangu lazima iduatane vilivyo na ndiposa niweze kuona mambo ambayo natakiwa kuyafanya au ni mpangilio upi natakiwa kutumia kufanya hayo mambo yangu. Kwa hivo, lazima niangalie ratiba yangu kwanza.